Wakati wa likizo, mimi kujistawisha kwa njia mbalimbali, zinazo changia maendeleo yangu, binafsi na kielimu. Kwanza, hutumia muda kusoma vitabu na makala zinazo ongeza maarifa kwangu, hasa katika maeneo ninayoyapenda na kuthamini. Kitu cha pili mimi hujifunza study mpya kama vile matumizi ya teknolojia, lugha au ujuzi wa maisha unaonisaidia kujitegemea vizuri zaidi. Pia mimi hushiriki katika shughuli za michezo na kujitolea kijamii ili kuimarisha afya ya mwili na mahusiano yangu na watu wengine pia. Kwa kufanya mambo haya, likizo hunisaidia kupumzika huku nikiendelea kujenga msingi imara wa maisha yangu wa badae na pia wa sasa hivi. Pia ya familia yangu asante.